Mimi ua nagawanya taka zangu. Kwa mfano, zile taka ambazo zinauzisha mifuko ya plastiki ama bithaa zote za plastiki. Mimi ua nazikusanya pamoja na kueka mahali ambapo ni kando. Alafu, zile taka ambazo zinauzisha mabaki ya vyakula, vya jikoni, na taka ambazo zinaweza oza kwa uraisi, pia ua nazikusanya na kueka mahali kando.

Kuna baadhi ya mambo ambayo, mimi huwa napenda kuhusu mtaa wangu. Huu ni mtaa ambao ni salama. Na ni mahali ambapo unapokaa unajihisi kama uko na usalama. Pia ni mta ambao ni safi. Ni mtaa ambao uko na hewa inayoridhisha na iko na majirani ambao ni wema.

Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kutumia neno siri salama. Na wakati mwingine huwa natumia tarakilishi na huwa nahifadhi baadhi ya nakala ambazo zinahusikana na mambo yangu ya kazi na huwa natumia neno siri ili niweze kuweka zile nakala kwa mahali ambapo haziwezi fikiwa na mtu yeyote.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri, ni kiongozi ambaye ni anasikiliza na pia ni kiongozi ambaye anaheshimu wale watu wanaomfanyia kazi. Hii ni kwa sababu, kukiwa na kiongozi anayeheshimu wale watu wanaomfanyia kazi, huwa kuna kuwa na ushirikiano mwema kati yake na wafanyikazi. Na pia ni jambo muhimu kwa sababu kutakuwa na mawasiliano ya moja kwa moja kati wafanyikazi na yule kiongozi. Na pia kazi itafanyika kwa urahisi.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu wa kiingereza. Huyu ni mwalimu ambaye nilikuwa namuhenzi sana. Na kila wakati alipokuwa akitufunza alikuwa anatuambia mambo yanayo husisha maisha ambayo tutakuwa tunaishi pale siku za usoni. Na pia alikuwa anatuambia mambo mingi hasaa, mambo ya biashara. Na hilo ni jambo ambalo limetusaidia sana wakati tunaendeleza maisha yetu.

Mimi sijawahi kusafiri kwa ndege. Hili ni jambo ambalo huwa lina. Nisumbua sana akili kwa sababu huwa natamani sana kusafiri katika ndege. Na huwa natenga pesa na pia natafuta ile siku ambayo nitaweza kusafiri kwa ndege kutoka mjini Nairobi hadi kisumu.